Hali ya hewa leo ni tulivu, kuna jua kidogo, mawingu pia, kuna joto kiasi na baridi kidogo. Yaani joto ni ya wastani, si baridi na si joto pia. Kuna dalili ya mvua kwa umbali, lakini si sana. Na naifurahia hali hii kwa kuwa ni tulivu na inapendeza, inakuweka ukiwa mchangamfu. Na pia ni hali ya hewa ambayo unaweza ukafanya kazi kwa muda mrefu bila kuchoka.

Hapana, kwa sasa siishi nilikozaliwa. Kwa ajili ya kikazi, wazazi wangu walieza kwenda kufanya kazi mahali pengine ndiposa tukaweza kuhama. Ila mimi mwenyewe ninaishi katika mji mwingine kwa ajili ya masomo, masomo ya chuo kikuu. Ila wazazi wangu wanaishi mahali kwingine ambapo sikuzaliwa.

Kwa kuwa siku ya leo, hali ya hewa ni tulivu na lenye joto la wastani. Ningependa kufanya kazi ya ziada, nilizopewa shuleni, ni kazi kamilisha. Na pia kuna sinema kadhaa, ambazo ningependa kuzitazama, nikazimalizia. Pia ningependa kutembea kidogo ili kujua hali ya hewa katika miji zingine na pia ningependa kuwatembelea rafiki zangu, baadae ningependa kusoma vitabu, ningependa kusoma riwaya mbalimbali kama vile chozi la heri ningependa kuimaliza kuisoma kwa kuwa hali ya hewa ni tulivu.

Nahisi kuwa tatmini za kazi ni jambo muhimu sana. Pale ambapo, tatmini inasaidia kuboresha utendaji kazi pale kazini. Pale ambapo, itasaidia wafanyekazi ku kujua kujua ni wapi wamefanya bora zaidi na pia kurekebisha maali ambapo wameeza kukosea. Iyo inasaidia kampuni ku kutoa bidhaa bora zaidi kwa mfano kama ni kampuni ya ku ya kutoa bidhaa Pia tatmini inasaidia inasaidia kampuni kupata kupata marejesho kutoka kwa wafanyikazi wake na wajue kuwa kama wanafanya kazi vizuri Pia tatmini inaongeza uwajibikaji pale ambapo wa wafanya kazi wengine wanapopewa wanapopewa vyeo vikubwa vikubwa waf wale wengine pia watawajibika ili pia wao waeze kupewa kuongozewa cheo na pia kuongozewa mshahara.

Ninapenda kunywa chai, na kila wakati asubuhi ninapoamka na hakikisha kuwa nimekunywa chai, na ambayo ninajipikia mimi mwenyewe, na hii, hivi ndivyo mi huwa napika chai yangu, kwanza natia maziwa kwenye sufuria, kisha naieka kwenye meko, ieze kuchemka, kisha naieka majani, naacha ichemke kidogo, kisha naongeza maji kidogo, Naacha ichemke Baada ya kuchemka naitia sukari kidogo Kwa umbali kiasi isikuwe mingi kisha naiacha ichemke kwa masaa machache yakisha chemka kwa masaa machache Nayaepua chai yangu itakuwa tayari kunywa kunywea kisha nikiwa nyumbani nita huwa nakunywa chai yangu saa tatu asubuhi, ila ninapoenda shuleni huwa nakunywa chai yangu saa moja asubuhi. Ninapokunywa chai mi uhisi mchangamfu na mwepesi wa kuanza siku na nguvu mpya.